Ndiyo, napenda kuoga kwa maji moto hasa wakati wa baridi. Hii hunifanya ni jiskie tulivu ya kunisaidia kupumuzika baada ya siku ndefu. Mara nyingine, napenda kutumia sabuni yenye harufu msuri na kufuraia muda kidoko kwa tulifu. Kuoa kwa maj imoto, unisaidia kuosha mwili visuri bali pia kunileta furaha na staree akilini.